Hiyo ni swali nzuri sana. Naeza sema kwamba nina vitu mingi sana ambazo huwa zinanipa motisha kazini. Na pia naeza ongezea tu kwamba ninapokuwa katika maeneo ya kazini. Huwa nahakikisha tu kwamba nimeeza kufuatilia kila kitu ambazo labda ule mkubwa wangu anaeza taka nifanye ama nikamilishe. Sababu ni hayo tu ambazo huwa zinanipea uwezo ya kuendelea ama kuendelea kufanya kazi hapo vizuri na kuhakikisha tu kila jambuo ambayo najihusisha nayo imeeza kuenda vyema na imekua nzuri Sasa kivyangu, naeza sema kwamba ninapofanya mambo zangu pale kwenye kazini huwa naona kwamba ni muhimu kwamba mtu ajue anatoka wapi na ni kipi ambacho kimefanya ye hafanyi aende kujihusisia na hizo kazi ama aone ni kwamba ni nini na nini ambazo labda zinachangia pakubwa katika ye kutaka hiyo kazi Unapofanya hayo unafaa ujue kwamba labda mtu kama mimi kile ambacho kinanipea motisha sana katika maeneo ya kazi ama mazingira ya kikazi ni kwamba nikona familia changa ambayo naeza taka tu kuendelea nayo ama naezataka kuhakikisha kwamba hii familia yangu imekua sawa na imeendelea vyema sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipa furaha na ninapokaa huwa nahakikisha tu kwamba nimetia bidii katika kazi na nimehakikisha kwamba vitu zote ambazo nazifanya nimezifanya kwa njia moja mzuri sana ambayo inanisaidia sana na pia, naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba hizi kazi ambazo tunafanya, mara mingi huwa siyo yetu, mara mingi huwa tunafanya kazi kwa sababu ya zile majukumu ambazo tunazo, ama kwa wale watu kujaribu kutendea mazuri wale watu ambao wanatutegemea katika kazi yetu ya kila siku. Na mtu anapogundua hizo ama anajua hayo ina maana kwamba yeye binafsi ataeza kufurahia na ataeza kuendelea kutia bidii katika kazi ama atajua ni lengo zipi ambazo ako nazo kimaisha ama lengo kama gani na gani ambazo anafaa azikamilishe kwa muda fulani ama wakati fulani na hiyo Ndiyo jambo ambayo huwa inatuskuma, tukue watu wa maana, ama tujue ni vitu gani na zipi, zinatusaidia na tunafaa tu tuyashughulikie kivipi. Pia naeza ongeza kwamba, pale kazini, lazima mtu apate motisha. Kwa mfano, utapata kama kazi yetu, utapata kwamba mtu anaambiwa, lazima umalize hii ndio uende nyumbani. Sasa kama hujamaliza utapata kwamba we mwenyewe hujakamilisha kitu na ata ule mkubwa wako ama mdosi wako kazini Utapata kwamba hafurahii ama hasikii vizuri pale ambapo anaona we binafsi hufanyi kazi ama kazi yako ni hafifu sababu hii inamaanisha kwamba biashara yote Haitaeza kupata nafuu ama haitaeza kupata pesa, fedha za kutosha za kukulipa Baada muhula fulani Sasa mimi kivyangu huwa najitia bidii Huwa natia tu bidii katika maisha na huwa nahakikisha kwamba nimeeza kukamilisha kila kitu na nimeeza tu kuhakikisha kwamba vitu zote ninazofanya ziwe mzuri sana na ziwe zile ambazo zinanipa uwezo ama zinanipa nafasi mzuri sana kimaisha na zinanipea tu motisha na maisha mimi kivyangu. Na pili naeza ongeza kwamba, ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapofanya kazi, lazima uweze kukua na motisha yako kivyako sababu ni kutokana na hizo ndivyo, unaeza endelea vyema kimaisha na unaeza kuwa tu na wakati mwema. Na unapokosa motisha yako kivyako ya kufanya haya yote Utajipata kwamba huna bidii na hiyo siyo jambo nzuri sana kwa maisha na mimi pia singeeza kupendelea hiyo sababu siyo nzuri na siyo jambo nzuri sana na kila mtu anafaa tu atie bidii na aelewe kwamba Kila mtu akona bidii yake na akona vitu zinazomskuma kimaisha na hiyo ndio jambo ya maana na watu hawafai kusahau Asante sana.

Asante sana kwa hiyo swali mimi, na wezasema kwamba nakumbuka walimu wangu wengi wa shuleni lakini ule ambaye nakumbuka zaidi ni yule mwalimu wangu wa hesabu ama hisabati. Nasema hivo kwa nini? Nasema hivo kwa sababu huyo mwalimu alikuwa ana tufunza na rao mzuri na rao moja na pia kama ulikuwa unakosea alikuwa nahakikisha kwamba hame kuchapa viboko sana. Na unapo pata mwalimu kama huyo inamana kwamba ye binafsi anezataka tu muweze kupita mtiani na muweze kuwa tu kwa hali nzuri na maisha. Sababu unapo leta mchezo pali kwenye masomu utapata kwamba we binafsi ndio utaheza kutaseka kwa miaka zambele na hiyo hua si jambonzuri sana. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba unapo ishi, unapo jaribu kuenda kusoma na kujelewa kwa njia moja wa nyingine Unafau wakikishe kwamba wale watuote mba wale kusaidia kutia bidi katika maisha Hata kama wale kusaidia kutia bidi kwa njia moja mzuri ama njia moja mba Unafau shukuru tu kwamba waleeza kukua katika maisha hako na waleza kukuskuma kwa njia moja au nyingine kuku ili wakikishi kwamba ukosalama ama umeza kukua mtu wa mana katika jamii na hiyo ndi jamba mbayo inafaa ama jamba mbayo inezatupa furaha sana Sasa kwa mfano mtu kama mimi kwa sasa ninafuraha tele sababu bila huyo mwalimu singeza kufika mahali niko kwa sasa na kumbuka kuna siku ambayo sikuwa niwemaliza kazi zangu zaote lakini kazi zangu za darasa vizuri lakini alipo kuja nilieza kwarakisha sana ili nikamaliza. Na punde si punde niliona kwamba amechukua watuote ambawa wako wamekamilisha kazi zao na halieza kuakikisha kwamba vitu zake zao watuote ambawa wako wamekamilisha hizo kazi Walieza kuenda kwenye mabara na wakafungiwa huko siku mzima na wakeza kamilisha hiyo na hiyo haikuwa ni jambunzuri sana Sasa haikuwa ni jambo zuri sana kwa hao sababu, kwa hao wanafunzi pia sababu, kila wakati ambabu mwalimu yote alikuwa naenda kapo kwenye maabara, wanapata viboku, wanachapwa, na hawa kuweza korudia sitena hiyo tabia. Sasa ilikuwa wakati mingine, ilikuwa inafika wakati wake wadarasa, unapuata kwamba ameka, amekuja tu na kila mtu ameza kamilisha kazi zote ambazo aliacha, ama kamilisha kila kitu. Na hiyo ilikuwa inawapa nafasi mzuri na inawapa tu hile uwezo mzuri ya kwa kisha kwamba darasa kila mtu hamefuata zile magizo yote ama maelekezo zote za darasa na hiyo ilikuwa inapea kila mtu hile uwezo ya kwatu nafasi mzuri ya kufanya jambo fulani na hiyo pia mimi kivyangu naona kwamba ilisaidia sana na pia naweza oangezea kwamba sio kila mtu utapata kwamba akona iyo wezo ya kufanya watu watie bidi kwa maisha na ukipata mtu kama huyo, angalau unafaa ushukuru sababu kivyangu naezasema kwamba ni kutokana na ukali wake ndivyo nileza kujisaidia kimaisha na pia nileza kusonga mbele kwa kiwango fulani kwa maisha yangu kwa sababu bila walimu kama hao pia utapata kwamba maisha yako sio mazuri sababu wewe utakua nona tuni kama watu hawakuelevi na hiyo sio jambonzuri sasa haya yote ya kifanyika unafaa tu uelewe kwamba unashukuru mwenyezi mungu kwa wakati huo na kukupea tu wakati mzuri na watu wengine, walimu wengine na kukupea ile nafasi ya pia kujilinganisha na wale ambao wakando yako na wale ambao wamechangia pakubwa katika maishako na mimi kila sani ni napoka Wanoona kwamba ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa hiyo sababu ni kutokana na hiyo ndivyo Toteza kujisaidia pia sana katika maisha na hiyo ndi jambo nzuri sana na ezasema Asanti sana na ni hayo tu na pia nezaongeza kwamba heshima kwa darasa pia ni muhimu kwa kila mwanafunzi sababu hiyo ndi itawapeleka mbali.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi kivyangu huwa naezataka sana kuweza kushiriki katika zile michezo za olimpiki. Lakini kwa hadi kwa sasa sijaeza kuwa na hiyo bahati na maramingi huwa naona kwamba labda tu ni vile sina bahati ama ni labda tu badosi wakati wangu haijafika. Maramingi huwa najipata kwamba nimependa sana ama nimependa kufuatilia sana ile mchezo wa kuogelea Kwa sababu mimi ni napoka huwa na jipata kwamba nimefanya mambo zangu na nimeeza tu kuangalia Nimejifunza mbivitu mingi ambazo zinafanyika kwa maisha na nimeeza kuelewa kwamba Kila mtu akona tajiriba yake na kwamba kila mtu Kuna zile vitu ambazo anazifanya Kwa kila siku ama zile vitu ambazo anafaa atie nazo bidii sababu ni hizi vitu ambazo zitachangia pakubwa katika maisha yetu ya usoni na ni hizi vitu ambazo zitatupa tu uwezo ya kukuwa na mafikira mazuri na hiyo ndiyo jambo ambayo inatupa nafasinzuri ya kufikiria na nafasinzuri ya kuona kwamba vitu zetu zote zinaenda shwari na pale ambapo napokaa unafaa uakikishe kwamba ni muhimu kwako kivyako pia ama kwa wale watu wote ambao wako kando yako ni muhimu pia waeze kuelewa kwamba zile vitu ambazo unafanya ama mchezo ambayo una shiriki ndani inafaa iwe ni kwamba wanakuelewa na iwe ni kwamba wanashukuru yale yote ambayo unajaribu kufanya sababu hiyo ndiyo pia inachangia pakubwa katika maisha na furaha kwako na mimi kivyangu naezasema kwamba Hii yote inanipa uwezo ya kuwa tu mtu wa maana na pia mtu wa muaminivu katika jamii na pia naezasema kwamba mchezo kuogelea naipenda kwa sababu huwa naiona kwamba ni mchezo ambayo unaifanya na unasikia vizuri pia ukiyafanya Sio kama hili zile mchezo zingine ambazo unaitaji kutumia nguvu mingi Lakini mchezo wa kuogelea unapo ogelea utapata tu kwamba kila mara unapo ogelea unahisi vizuri na pia kila mara ambapo na jaribu hii mchezo, utaona tu kwamba ni kama maishako pia haina wasiwasi mingi. Na pia utapata kwamba vitu zote ambazo unazifanya hapo ni mazuri na yale ambayo ya tachangia pakubwa sana katika maisha yako. Na pia naezaongeza na kusema, mchezo ya kuogelea inakupa uwezo wa kuenda tu kujaribu mbinu mpyampya ama kujaribu vitu geni ambazo zitakupa nafasi mzuri ya kujiendelesha pia kima wazo na sio kima wazo tu hadi kima fikra sababu unapofanya vitu unapofanya vitu mingi unafaa huakikishe kwamba vitu zote unafanya ni yale mazuri na ni yale ambayo yatakuchangia pakubwa katika maisha yako ama yale ambazo zitafanya uwe na wakati mwema na wakati tu ambayo ita kusaidia huwe binafsi kufikiria kukuwa mtu wa maana na ninapoogelea pia, hata kama nilianza tujuzi juzi Huwa naona kwamba hiyo inanipa wakati mwema ya kufikiria na kukaa na wale watu ambao tunafuatilia vitu ambavyo ni moja kwa jamii sababu bila hiyo, bila hiyo huwa naona kwamba labdas sina marafiki wengi na unapo kuwa na marafiki ambao mnaezafanya nao vitu mingi, hiyo ni jambonzuri sana na nibahati. Pia naeza sema kwamba wakati olimpiki, unaeza hizi kwamba kuna watu wengi ambao labda wanakushangilia na hao huwa wanachangia pakubwa katika wewe binafsi kuendelea na kukua na bahati na ata kuweza kushinda taji yoyote hapo. Hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa motisha na inanipa wakati mzuri na kimafikra na hiyo naezataka nieze kushangiliwa pia wakati ambapo nimetia bidii yangu yote na watu wananishangilia. Pamoja sana sana wakiwa ni familia na labda wale marafiki wakaribu sana sababu hao ndio watachangia pakubwa katika maisha yangu ama wamechangia pakubwa katika maisha yangu ya sasa na hata ya hapo awali kidogo. Na unapojua haya yote, unafaa ushukuru pia jinsi ambavyo maisha yako inaendelea na zile vitu zote ambazo umepitia na usisahau kule ambapo umetoka na hiyo ndio jambo nzuri Asante sana.

Asante sana kwa hilo swali na naweza sema kwamba mimi kivyangu huwa ninajikaza sana niweze kuhifadhi pesa vizuri na wakati mwngine inakuwa ni ngumu na unapata tu kwamba niko na tatizo kidogo ya kuhifadhi pesa. Lakini mara mingi mimi hua naweza kuhifadhi pesa zangu kwa kutumia benki sababu huko ndipo niliweza kufunzwa mapema Niliweza kuelezwa kwamba unapo hifadhi pesa zako kwa kutumia benki Hata wewe binafsi utaweza kusikia vizuri na utaoana kwamba hauna matatizo mengi Sasa kwa wakati mwingine huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujuwa jinsi ambavyo anafaa ahifadhi pesa zake na anafaa afunzwe ni namna gani ambayo akifanya ama ni jinsi gani ambazo akijihusisha nazo ataweza kuhifadhi pesa zake vizuri Sasa mimi mwenyewe wakati ambapo na huwa nahifadhi pesa zangu huwa naona kwamba ni muhimu sana kwa kila mtu kuhakikisha kwamba ameweza kuelewa umuhimu ya pesa na ameweza kuelewa kwamba unapo hifadhi pesa zako Unafaa uhakikishe kwamba vitu zote ambazo unajaribu kufanya yamekuwa mazuri na yameweza kukuwa ya maana katika maisha yako pia sababu unapo jaribu kufuatilia haya yote Utapata kwamba wewe binafsi uko sawa na wewe binafsi uko shwari na ninapo weza kuhifadhi hii pesa yote huwa nina furaha sana na pia hua inanipa uwezo Ama ile tu ushirikiano na wale watu ambao wako kando yangu kwamba ama hata wale wenye wale huko mahali ambapo na hifadhi hizo pesa huwa inanipea tu ushirikiano mzuri na inanipea nafasi nzuri ya kujiona kwamba angalau nafanya kitu ya maana na hiyo ndio jambo ambayo hua inanifurahisha Naweza ongeza kusema kwamba Kila mtu ambaye labda anafanya kazi anafaa awe na ile mpango ya kujikaza ama kujaribu kuhifadhi pesa kwa kiwango fulani hata kama sio yote, ajaribu kuhifadhi pesa kwa njia moja au nyingine sababu, ajaribu kuhifadhi pesa kwa njia moja au nyingine sababu unapo ufanya hiyo, wewe binafsi utaweza kufurahia na utaweza kuona umuhimu ya hiyo yote na pia ninaweza ongeza kwamba, kuhifadhi pesa kwa njia mzuri Inatusaidia sisi wote na sana sana wale watu ambao wanahifadhi pesa kwa kutumia kwa uzeeni hiyo huwa ni jambo nzuri sana Pili, ninaweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba hizi vitu zote ambazo wanazifanya ama wanajishugulisha nazo ni mambo ambayo yanatupea uwezo ya kujisaidia kwa wakati ambao utatokea hapo mbeleni sababu unapokosa kujipanga kwa maisha utapata kwamba unateseka sana wakati ya uzeeni na hiyo sio jambo ambayo kila mtu anataka kivyangu ningetaka tu kuishi maisha mazuri na ile ambayo inanipa furaha na ile ambayo hainipei wasiwasi wote sababu kwa sasa maisha imekuwa ni maisha imekuwa ni ile ambayo huwezi jua kesho itakuwa vipi na hiyo ndio maana ni muhimu sana kujipanga na kuhakikisha tu kwamba kila kitu imeenda shwari na kwamba kila kitu imefanyika kwa njia moja mzuri ambayo hata tunapo toka kwenye hii dunia watu ambao tuko nao wawe wamelindwa na wakuwe ni kwamba wamepata nafasi mzuri tu ya kujisaidia na kuendelea kimaisha yao hiyo ndio jambo ambayo ni ya maana Sasa pia kivyangu, ninaweza ongeza tu na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba kuhifadhi pesa ni muhimu na pia kujipanga kwa sasa na kutumia pesa vizuri ni muhimu katika maisha yetu. Sasa tukuwe watu ambao tunapiga hesabu zetu vizuri na tusikuwe ni kwamba hatufanyi hesabu zetu vizuri na hiyo ni jambo mbaya sana. Sasa ninaweza ongeza kwamba kila mtu anafaa ajifunze kuhusu pesa sababu hiyo ndiyo itatupea nafasi mzuri ya kufikiria na kuona umuhimu ya kila kitu katika dunia na kila kitu ambacho tunajaribu kufanya na kujihusisha nazo katika maisha ya sahii asante sana.